Ndio, navaa miwani. Nimevaa miwani kwa miaka kumi sasa. Sababu yangu ya kuvaa miwani nilikuwa na matatizo ya kuona ambayo ya likuwa ya nazuia mimi kusoma vizuri na pia kuona vizuri na pia kutangamana na watu.

Jambo ambalo ni muhimu sana katika dini kwangu ni jambo la kuwazingatia binadamu wengine kwa busara na pia kwa haki. Jambo hili lina hakikisha ya kwamba watu wamewekeza haki na pia kuna haki na kuangalia uzuri wa watu.